Ili kujitunza, ninazingatia mambo kadhaa ninayoyahakikisha afya yangu ya mwili inaeza kuwa nzuri ya akili na hisia ziko katika njia nzuri Kwanza, ninajitahidi kuwa na ile bora ya kinywa maji kushinda nikinywa maji glasi nyingi ili kuhakikisha mwili wangu katika njia nzuri na kuweza kutulia na kuweza kukata kiu na nguvu na kinga ya imara Pia, ninakikisha kuwa napata usingizi wa kutosha licha ya majukumu ya kazi kwa sababu ya najua usingizi mzuri ni mchango wakuwa na siku nzuri na siku mpya njema ya umakini wangu Pili, ni nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara hata kama ni matembezi mafupi au mazoezi mepesi hii, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kuboresha afya ya moyo na kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku hivi kuweza kujitunza na kuweza kueka mwili wangu katika njia ingine ya ufanisi.